Ujambo, jinalangu ni tiwaini ole mjoko. Kulingana na swali hili kwamba unafanya nini wakati unaitaji msaada kazini. Ujambo na kwanza kabisa ni kubaini ni msaada wa aina gani ambao unaitaji. Maandhari ya kazi kwa kawaida ni kwamba kuna mafisa tofauti tofauti ambao shuguliza wa makazi yao ni tofauti kutoka mmoja hadi mwingine. Pia kuna idara tofauti kuna idara inyohusika na mambo ya kazi kuna idra inayo maandari ya kazi, kama ni usafi, kama kama ni wakikisha kwamba kila mfanya kazi, anavile vifaa ambavyo anaitaji katika utenda kazi wake. Kwa hivyo, jambo la muhimu sana ni kubaini ni msaada wa ainagani huu ambao ntaitaji. Iwepo ni msaada ambao nitaweza kupata usaidisi ama suluhu kutoka kwa ofisa yoyote na usaidisi huo tapatikana kwanjia ya mazungumzo. Itazungumza na yule afisa ili niweze kupata suluhu. Iwapo ni suluhu ambayo inapatikana kwa afisa wa ngazi ya juu katika yale mandhari ya kazi, nitaongea na yule afisa mkuu, vile vile ikitegemea kwa kiwango kikuu kama ni shida ambayo nitaweza kusuluhisha kwa kuzungumza, ama nitaitaji kupiga simu ama kuandika barua pepe, nitafanya bve ilikuweza kupata ule msaada asante.

Hujambo, jina langu ni Tiwaine Olenchoko. Kulingana na swala hili la kuweka afya nzuri ni muhimu kuzingatia kwamba wakati huu tunaoishi ni wakati ambao kuna changamoto nyingi sana zinazotokana na lishe ama vyakula tunavyokula. Kuna vyakula vingi tu ambavyo vimebainika kwamba zinasababisha magonjwa kama vile saratani, kisukari na magonjwa mengine. Na kwa upande wangu mwenyewe nimejaribu sana na naendelea kujaribu kuzingatia mambo mawili ili kuweka afya nzuri. Jambo la kwanza kabisa ni kuzingatia vyakula ambavyo nakula na hivi ni kumanisha kwamba nimekuwa sana sana nikizingatia kula vyakula vya shambani kama vile mboga na kwa kiwango fulani matunda, vile vile, njugu, korosho na vyakula kama vile. Ni kwa sababu vyakula hivi vina afya nzuri na havijapata kupitia kwa mashine na yale madini ambayo yanapatikana kwa vile madini viko vilevile. Jambo la pili ni jambo la kufanya mazoezi. Na hivi ni kumaanisha kwamba sana sana kwa watu kama mimi ambao kazi zetu ni za kuketi chini kwa muda mrefu. Imekuwa ni vyema kuweza kuwa na wakati ambao nafanya mazoezi. Labda kutembea kwa kiwango fulani. Vile vile kuinua vyuma. Takriban siku mbili ama tatu kwa wiki. Na hivi ndivyo mimi najaribu. Na naendelea kuzingatia hatua hizo ili kuweka afya nzuri. Asante.

Hujambo jina langu ni tiwaine olenjogu. Kulingana na jambo hili la utumizi wa mtandao ni vyema ieleweke kwamba mtandao kwa wakati huu tunaoishi ni chombo cha muhimu sana katika mambo tofauti. Tofauti tunafanya katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni kwamba mtandao kwa ujumla umekuwa chombo muhimu sana cha habari. Hivi ni kumaanisha kwamba unaweza kuwa uko katika pembe moja ya dunia na unaweza kupata unaweza kuona, kutizama, kusikiza matukio yanavyotokea katika pembe nyingine ya ulimwengu huu. Mitandao ya jamii kama vile Facebook, kama vile X, kama vile Instagram na TikTok. Imewaleta watu pamoja bila kuzingatia upo katika nchi gani, bora uwe na simu, uwe na tarakilishi ya ama kipatakilishi, na uwe na muda wa kutizama matukio kutoka sehemu zingine za dunia. Kwa hivo, huu mtandao umekuwa kama pia ni chombo cha kutumbuiza na kuwaleta watu pamoja. Jambo la tatu ni kwamba mtandao pia kwa miaka takriban maybe mitano sita hivi iliopita, umeweza kuwa chombo ambacho watu wanaweza kufanyia kazi na kupokea malipo. Hivi ni kumaanisha kwamba kuna watu ambao ofisi yao ama mahala pao pa kazi ni kwenye mtandao. Kwa hivo, ukizingatia mambo hayo yote, mimi kwa siku huwa nitatumia mtandao takriban masaa matano ama masita hivi kwa siku. Asante.